Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano kwa sababu video kwa mawasiliano ni njia ambayo inaniwezesha kuonana na mtu ambayo ninawasiliana nae kama vile niponae hapo nilipo wakati huo. Lakini video kwa mawasiliano ni njia ambayo inawezesha mtu kuweza kuona ni hali gani ambayo mtu anawasiliana nae yupo nayo kwa wakati huo. Kwa maana ya kwamba ni rahisi kusoma hisia za mtu kwa kumwona kuliko kutumia mawasiliano ya ujumbe wa maandishi Kitu ambacho ni ngumu kusoma mtu kusoma hisia za mtu lakini pia kusoma hali ya mtu kwa wakati huo Kwa hivyo njia ya video kwa mawasiliano ni njia nzuri ninaipenda na mara nyingi huwa napenda kuitumia kwa sababu napenda kuonana na mtu ambaye ninawasiliana nae na ninapenda kutambua mtu ambaye ni nawasiliana nae katika wakati huo yupo katika hali gani, eidha ni majonzi, au ni furaha, au ni hali ya kuchanganyikiwa na namna gani naweza nikawasiliana nae ili kumushawishi, kuondoka katika hali hiyo kama ni mbaya, lakini pia kumuunga mkono katika hali hiyo akiwa katika hali nzuri. Kwa hivyo mawasiliano kwa njia ya video, njia ambayo ninaipenda, njia ambayo nina shauri na kupendekeza kwa wengine pia waweze kuitumia maana ni njia ambayo ni nzuri sana, njia ambayo haina makando kando ukilinganisha na njia ya kutumia jumbe fupi ambapo mtu anaweza akakuandikia ujumbe mfupi akiwa anaelezea hali ya furaha ilhali wakati huo anaelezea hali ya furaha yupo na hali ya uzuni kwa hivyo video ni njia nzuri na bora zaidi kuwasiliana na mtu Ingawaje na yenyewe ina madhara yake kwa maana ya kwamba inaungozwa na muda Kuna wakati wakufanya njia ya video kwa mawasiliano lakini inaitaji zaidi mwanga kuwepo eneo husika Kwa hivyo njia ya mawasiliano kwa video kufanya usiku ni kitu ambacho kinaleta shida haswa pale umeme unapokuwa umezima Kwa hivyo video ya mawasiliano ina changamoto yake pia Lakini kulingana na maendeleo ya teknolojia na mawasiliano teknolojia ya mawasiliano Sasa hivi kumekua na udanganyifu mwingi sana Kwa hivyo ni ngumu mtu kutambua mazingira halisi ya mtu anayowasiliana nae ni yapi kwa sababu kuna uwezekano wa mtu kutengeneza mazingira, anaweza akawasilisha ujumbe ambao unasema nipo nyumbani lakini kutokana na kuweza kutengeneza mazingira, akawa hayupo nyumbani na mazingira yanaonyesha hayupo nyumbani. Kwa hivyo ni njia ambayo ni nzuri, njia ya video kwa mawasiliano lakini ni njia pia ambayo ina hasara lakini hasara zake ni chache ukiunganisha na faida zake, faida zake inaokoa muda, inasaidia mtu kutambua hali aliyoko nayo mtu anaye wasiliana naye. Lakini pia ni njia ambayo inasaidia kuona vitu ambayo vina zungumzwa kwa maana kwa sasa hivi Hata maofisi yanatumia njia ya mawasiliano kwa video kwa kufanya mikutano na vikao mbalimbali vya kiutendaji Kwa hivyo ni njia nzuri, ni njia rahisi na njia bora zaidi na ninaipendekeza kwa watu wengine kuweza kuitumia kwa sababu ni njia bora zaidi na ni nzuri ninaipenda.

Ninasaidia jamii yangu kwa kutoa huduma mbali mbali. Ninasaidia jamii yangu kwanza kwa kutoa msaada wa ulinzi kwa watoto. Mimi kama afisa ulinzi wa watoto ninapenda kutoa elimu kwa jamii ju ya unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto au dhidi ya watoto. Lakini pia ninapenda kuzungumza na watoto na kujua haswa ni nini wanachokipitia katika lugha ambayo wanaielewa. Kwa hivyo ninapenda kutoa elimu kwa watoto na watu wazima kwa ujumla. Lakini pia ninasaidia jamii yangu kwa kutoa misaada tofauti tofauti. Ninashiriki katika miradi ya maendeleo kama vile ujenzi wa nyumba za watu wanaoka kwenye mazingira magumu kujenga vituo vya watoto yatima. Lakini pia ninasaidia jamii yangu kwa kutoa taarifa za uhalifu pale ambapo uhalifu unakuwa umefanyika. Ninatoa taarifa kwa polisi ambao ni mamlaka husika zinazolinda usalama wa raia na mali zao Lakini pia ninatoa msaada kwa jamii yangu kwa njia ya kufikia watu wasiojiweza wakiwemo walemavu kupitia shirika ambalo ninafanya nalo kazi Ninafanya nalo kazi ninafikia walemavu zaidi ya ishirini kwa mwezi au kwa miezi sita mpaka mwaka Ninaweza kufikia walemavu zaidi ya ishirini na kuweza kutoa msaada unaotakiwa kama vile vyakula pamoja na malazi na mavazi Lakini pia ninatoa msaada kwa jamii kwa njia ya mawazo na ushauri katika shughuli za maendeleo Kwa maana ya kwamba miradi ya maendeleo inapofanyika kama vile kujenga vituo vya usafiri Lakini pia kusafirisha mizigo ninashiriki kwenye shughuli mbali mbali za jamii Kwa hivyo ninaisaidia jamii yangu katika mfumo huo lakini haswa njia ninayoipenda kusaidia jamii ni njia ya kusaidia watoto katika swala nzima la ulinzi wa watoto huwa ninalinda watoto kupitia njia mbali mbali kama vile kutoa elimu lakini pia kwa kuhakikisha na shirikiana na dawati la jinsia na vyombo vya usalama, ikiwemo polisi au jeshi la ulinzi kwa ajili ya kusaidia watoto ambao wanapitia vitendo vya kiunyanyasaji wakijinsia ambavyo ni kinyume cha haki za binadamu pamoja na sheria za mtoto kwa hivyo ninashirikiana na afisa wa ustawi na afisa maendeleo ya jamii wa eneo langu ninapoishi na inapofanya kazi kwa ajili ya kutoa taarifa lakini pia Ninasaidia jamii kwa kupeleka watoto shule kwa kusomesha watoto mbalimbali shuleni haswa watoto wanaopitia mazingira magumu ya maisha yao Kwa hivyo ni njia ambayo ninaipenda kwa sababu inaguza kizazi kijacho tunasema kwamba saidia kizazi kijacho kwa kusaidia watoto wa sasa maana kauli mbivu ya taifa letu ni kwamba vijana ni taifa la kesho Watoto ni taifa la kesho kwa hivyo kusaidia watoto kwangu ni njia bora zaidi ya kusaidia jamii Kwa sababu sisaidi tu jamii ya sasa nasaidia na jamii ya miaka hamsini ijayo miaka hamsini mpaka tisini ijayo Kwa maana watoto hawa ninaowasaidia leo wao pia watakuja kusaidia na watoto wengine wa vizazi kumi kumi na saba mpaka hamsini vijavyo mpaka tisini vijavyo Kwa hivyo hiyo ndio njia bora ninayoitumia kusaidia jamii naipenda jamii yangu nalipenda taifa langu na hiyo ndio njia ambayo nimependa zaidi kuitumia kusaidia jamii na namshukuru mungu amenijalia kipawa cha kufanya hivyo.

Hapana, nisingependa kurudi ujana kwa sababu yapo mambo mengi ambayo nimeyafanya nikiwa kijana ambayo sitamani kuyarudia. Na kwa sasa ninamshukuru Mungu nimekuwa mtu bora kwa hivyo sipendi kurudia yaliopita. Ninapenda hapa nilipo kwa sababu ninafanya mambo yaliyo bora ya kumpendeza Mungu na jamii. Kwa hivyo, sipendi kurudi ujana, kwa sababu ujana wangu nilifanya mambo ambayo hayakuwa mazuri. Sikuwa napenda watu, sikuwa na furaha Lakini sasa namshukuru Mungu nimebadilika, amenibadilisha nina furaha, nina amani, nina upendo, ninapenda watu. Kwa hivyo sitamani kurudia ule ujana, kwa maana ni ujana ambao haufurahishi kwa kweli, ni ujana ambao umejaa huzuni ni ujana mbao umejaa mpasuko na mvunjiko wa moyo. Kwa hivyo napenda kuendelea sasa na hali na utu ambao nimefikia ili niendelee kusaidia na vijana wengine ambao wanapitia hali niliyopitia mimi au hali nilizopitia mimi, kuweza kuwabadilisha na kuwa watu bora zaidi. Kwa maana hali zile nilizopitia sio hali nzuri kabisa kwa namna yoyote ile. Kwa hivyo mimi kuwasaidia wao kuwa vijana bora ndio lengo kuu la mimi kutaka kuendelea kuwa mtu niliye sasa hivi. Na sio kurudia ule ujana ambao nimeuwacha ule tunauita utu wa kale. Tazama yamekuwa mapya, nimefanyika kuwa mtu mpya. Mimi ni mtu mpya sasa, sitaki kurudia yaliopita, kwa maana kurudia yaliopita haitabadilisha yaliyo ya sasa labda kama tungekuwa na mashine ya kurudisha muda nyuma, ya kurudisha wakati nyuma au kusafiri kwa wakati, ningeweza kuenda na kurekebisha machache. Lakini kurudia ujana ule ambao niliupitia inamaanisha ya kwamba ninarudi kwenye yale mabaya niliyoyapitia Ingawaje ninaweza kubadilisha lakini nimepata nafasi ya kupitia tunasema kupitia jambo ndio kujifunza ama tunajifunza kulingana na makosa. Kwa hivyo nimepitia, nimefanya makosa, na yale makosa ambayo nimeyafanya sasa ninayatumia kama darasa kwa ajili ya kuwafundisha wengine na wengine na wengine waweze kuelewa na waweze kuepukana na mambo yasiyofaa ambayo mimi binafsi niliyafanya. Kwa hivyo nikikutana na kijana sasa hivi ambaye anapitia jambo baya ambalo nililipitia mimi, ninajua namna gani ya kumshauri, ninaweza namna gani ya kumshauri. Kwa hivyo mimi kusema nirudie ujana niliouwacha ni sawasawa na kusema nimwache kijana wa sasa aendele kuteseka wakati mimi nimerudi kuenda kurekebisha makosa yangu. Kwa hivyo, ni heri nibaki na utu nilio nao sasa hivi, nikiendelea kubadilika na kuchukua yale ambayo niliyapitia kama mafunzo, niweze kuwasaidia na wengine waweze kubadilika na kuwa vijana bora na wema katika jamii na taifa kwa ujumla. Kwa hivyo ni jambo heri, ni jambo jema na ni jambo la kufurahisha pale ambapo mtu unakubali mabadiliko uliyoyapitia na kuweza kuyatumia kama darasa au ngazi za kuweza kuwapandisha wengine katika hatua moja au nyingine ya maisha ambayo wanaielekea wao. Kwa hivyo, jibu langu ni kwamba, hapana nisingependa kurudia ujana. Bali, ninapenda kuendelea na utu huu kwa sababu unanipa nafasi ya kutoa elimu na msaada kwa vijana na watoto.

Ndiyo, ninapenda kucheza lakini pia ninapenda kutazama michezo. Kwanza ninapenda kucheza, nizungumzie kupenda kucheza. Ninapenda kucheza kwa sababu kucheza kunanifanya nipate kupumzika na kufanya mazoezi ya mwili wangu. Lakini pia kucheza kunanifanya kurekebisha afya ya mzunguko wa damu ya mwili wangu. Na mchezo ninaopenda kucheza sana ni kuogelea, lakini pia ninapenda kukimbia, kukimbizana na watoto, lakini pia ninapenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo ambao unausisha viungo vyangu vyote pamoja na kuogelea ni mchezo unaousisha viungo vyangu vyote vya mwili. Kwa maana kila kiungo kinafanya kazi wakati ninacheza mchezo huu wa kuogelea. Kwa hivyo napenda sana kucheza kwa sababu ni mchezo unaonifanya akili yangu itulie na kueza kusafisha na kueza kutulia kutafakari mambo tofauti tofauti. Ni mchezo ambao unanifanya mzunguko wa damu yangu michezo michezo ni kazi ambazo zinanifanya mzunguko wa damu yangu ufanye ufanyike kwa ufanisi zaidi Lakini pia ninapenda kutazama michezo ndio la pili ninalopenda kuzungumzia ni kuhusu kutazama michezo Ninapenda kutazama michezo kwa sababu michezo ni ni kutazama michezo haswa mpira wa miguu Ninapotazama kabumbu ninafurahi kwa sababu ninaona timu ninayoipenda ina inafanya vizuri pale timu ninayoependa inapofanya vizuri Ninafurahi moyo wangu unakuwa na furaha, akili yangu inakuwa na utulivu na ninakuwa na hali njema, ninakuwa na nishati bora katika mwili wangu Lakini pia kutazama michezo kunanifanya niweze kutambua ni namna gani watu wengine wanafanya kwenye maisha kwa sababu michezo mingine ninayopenda ni kutazama mbio za magari lakini pia kutazama michezo ya kuogelea lakini pia kutazama michezo ya kurusha mishale na mikuki ile ni michezo ambayo inanifanya mimi naweza kutambua kwamba michezo sio tu sehemu ya kuburudisha mwili bali ni sehemu ya kazi ni kazi ambapo watu wengine wanaifanya na wanalipwa pesa na wanaendesha maisha yao kwa kufanya michezo tofauti tofauti. Kwa hivyo michezo inanipa inanipa fundisho kwamba michezo si burudani tuu bali ni kazi pia kwa watu wengine wanafanya kazi na ni kazi kama kazi nyingine ni jambo ambalo linanifuraisha Kwa hivyo napenda kucheza michezo na pia napenda kutazama michezo kwa sababu ni kiburudisho lakini pia ni funzo kwangu mimi na ninapenda kutazama michezo ya kuigiza pia kwa sababu inanionyesha na kunifundisha ni namna gani maisha yanaendelea mahali ambapo mimi sipo. Kwa maana ninajifunza jamii ya sasa inapitia jambo gani na ni suluisho lipi ambalo linatakio katika jamii. Kwa hivyo ndiyo ninapenda kucheza lakini pia ninapenda kutazama michezo pia.

Ndiyo, ninapenda kutembea msituni. Ninapenda kutembea msituni kwa sababu nyingi sana. Kwanza, ninapenda mazingira halisi. Ninapenda mazingira asili. Ninapenda mimea. Ninapenda wanyama. Kwa hivyo ni napenda kutembea msituni kwa sababu nikitembea msituni, nitaona mimea ya ina tofauti tofauti, nitaona miti ya aina tofauti tofauti, nitaona wanyama wa aina tofauti tofauti kwa kadiri waliopo katika eneo sika la msitu. Lakini pia ndani ya msitu ninaweza kuona vyanzo tofauti tofauti vya maji. Kuna msitu ambayo inapitisha mito katikati, kwa hivyo ninaweza nikaona mito. Na ndani ya mito kuna kuwa na viumbe hai, kwa hivyo naweza nikaona samaki wa ina tofauti tofauti, ninaweza nikaona mawe ya aina tofauti tofauti, na miundo tofauti tofauti ya mawe. Kwa hivyo ni napenda kutembea msituni kwa sababu msitu ni eneo ambalo lina hewa nzuri ya asili lakini pia ni eneo lenye uoto mwingi wa asili au uoto wa asili uliopo kwa kiasiki kubwa sana. Kwa hivyo ninapenda kutembea msituni kwa sababu ninaweza nikajifunza mengi na nikapata utulivu wa akili na nikaona mambo mengi sana ya kufuraisha. Kwa hivyo msituni ni eneo la kupendeza, eneo la kutulia, eneo la utulivu, eneo ambalo ninaweza nikakaa, nikasikiliza sauti za asili, nikasikia sauti za ndege, nikafurahia sauti za ndege, wakiwa wanaimba angani, ndege wakiwa wanakula, nikasikia sauti tofauti tofauti nzuri za wanyama. Lakini kubwa ya yote msituni naweza nikapata miti ya matunda Kwa hivyo nikala matunda ya kutosha Nikafurahia umbaji wa mungu kwa asili yake Kwa hivyo napenda sana kutembea msituni na ninapenda sana kuona wanyama wa msituni Wakiwemo tumbili, bega na wanyama wengine kama hao wadogo wadogo Wakiwemo ndege pamoja na viumbe wengine wa asili walioubwa na mungu Kwa hivyo ninapenda kutembea msituni na ninapenda kutembelea haswa vianzo vya maji vilivyopo msituni kama vile maporomoko ya maji tunaweza tukazungumzia maporomoko ya maji ya marangu ambayo yapo wilaya ya moshi mkoani Kilimanjaro nchini Tanzania Ninapenda kutembelea maeneo kama hayo ni maeneo mazuri yanavutia, yanapendeza na yanafurahisha ni maeneo ambayo yanakupa nafasi ya kueza kutambua umbaji kwa ukamilifu wakiasi chake na kumpa mungu sifa na upendo ambao anastahili kwa hivyo napenda kutembelea msituni Kwa sababu msituni ni eneo ambalo lina uoto mwingi wa asili na eneo amabalo litanifanya mimi au linanifanya mimi niweze kuona umbaji wa mungu mzuri kwa uwalisia wake na uwasilia wake ulivyo. Ninapenda kutembea msituni. Kwa hivyo ndiyo, ninapenda kutembea msituni.

Hapana, sipendi chakula cha haraka. Sipendi chakula cha haraka kwa sababu ni chakula ambacho mara nyingi hakina afya. Kwa maana ya kwamba, upishi wa chakula cha haraka ni upishi unaotumia vitu ambavyo si vya asili kwa wakati mwingi sana. Kwanza ni vyakula ambavyo vina mafuta mengi, ni vyakula ambavyo vina virutubisho vile vya asili. Kwa hivyo sipendi chakula cha haraka. Hata kama nikiwa kazini au nikiwa nimebanwa sana na majukumu ya kazi na kuchelewa kurudi nyumbani, niporadhi, nirudi nyumbani, nipike kuliko kuchukua chakula cha haraka. Chakula cha haraka, sio chakula kizuri, kwa afya, kwa hivyo sipendi, sipendelei kabisa chakula cha afya na manisha chakula cha haraka, sipendelei kabisa chakula cha haraka ni heri, ni rudi nyumbani, ni pike, niandae chakula changu mwenyewe ni kiwa ni meweka vitu ambavyo vitafanya, nipate afya njema nipate mlo ambao umekamilika chakula chenye matunda, mlo wenye matunda, maji kwa kiasi kikubwa, ukilinganisha chakula cha haraka, chakula cha haraka kita kuhitaji wewe pia kunywa kinywaji cha haraka ambapo hapa tunazungumzia soda, tunazungumzia juisi, tunazungumzia vitu ambavyo havileti afya katika mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo chakula cha haraka si kitu kizuri ingawaje kuna wakati inampasa mtu achukue chakula cha haraka ili kuweza kukamilisha kukimbizana na ratiba za majikumu yake na kutokana na magonjwa mengi sasa haswa vidonda vya tumbo chakula cha haraka kinaonekana kuwa msaada mkubwa sana kwa watu wanopitia matatizo kama hayo. Lakini kuepushana na hiyo, kuepusha matumizi ya chakula cha haraka, mtu anaweza akajiandalia mwenyewe chakula chake nyumbani, akaenda nacho kazini, muda wa chakula, muda wake wakula ukifika akala na bado akakimbizana na majukumu yake kwa hivyo bado sipendelei chakula cha haraka. Ingawaje hata nikiwa nimebanwa sana na majukumu na ninaona kuna uwezekano wa kutokurudi nyumbani mapema au kuchelewa sana kurudi nyumbani nitachukua chakula cha haraka. Kama nikiona kwamba nitarudi nyumbani nikiwa nimechoka sana na nitashindwa kupika na kuandaa chakula changu mwenyewe Nitachukua chakula cha haraka kwa hivyo Sio kwamba kutokupenda kwangu chakula cha haraka haimanishi kwamba hakuna wakati ambao ninakula chakula cha haraka Kuna wakati ninakula chakula cha haraka lakini si kwa matakwa yangu bali ni kwa matakwa yale ya wakati niliopo wakati huo kwa hivyo chakula cha haraka ni chakula ambacho sikipendelei lakini kuna wakati ina nilazimu kukila kwa sababu ya mazingira aidha ya kikazi au mazingira ya majukumu tofauti tofauti.

Najihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi. Tathmini za kazi zina zinasaidia zaidi katika kuboresha utendaji wa kazi wa eneo fulani. Lakini pia tathmini za kazi zinasaidia kwa watumishi katika eneo la kazi kuweza kujitambua au kujua ni namna gani taasisi inawahitaji kufanya. Ni matarajio ya taasisi kwa watumishi wake au wafanya kazi wake ni yapi. Kwa hivyo tathmini za kazi ni nzuri ninazipenda na mara nyingi huwa ninazitumia eneo langu la kazi Ninajitathmini mimi mwenyewe pia wakati mwingine Kwa hivyo ni jambo zuri na ni mbinu mzuri sana inaweza kutumika kufanya jambo fulani mahali fulani haswa katika taasisi za kazi tofauti tofauti Kwa hivyo ni jambo jema na ni jambo zuri la kupendeza linalofurahisha. Kwa hivyo ni hali nzuri na ni hali ya kufurahisha Ninapenda tathmini za kazi, ninazifurahia.

Zana za digit ninazotumia kila siku Ninatumia akili mnembo au tunaita AI Ninatumia akili mnembo akili mnembo ninatumia sana Kwa sababu inarahisisha maisha ya kiutendaji haswa kazini Ninapotumia akili mnembo pamoja na na kuperuzi mtandaoni ninaweza kupata maelekezo tufauti tufauti ninaweza kupata nyaraka tofauti tofauti ambazo zinaniwezesha mimi kufanya kazi yangu kwa ufanisi zaidi ukilinganisha na kutumia digit kama vile kompyuta au tunastarakilishi pamoja na mambo mengine kwa hivyo ninapenda kutumia akili mnemba zaidi kwa sababu inanipa majibu ya haraka na suluhisho la haraka katika maswali yangu na matakwa yangu ya kiutenda.

Mara nyingi mara nyingi huwa ninacheza na watoto. Mara nyingi huwa ninacheza na watoto kwa sababu watoto ni miongoni mwa watu ambao wanapenda kujifunza na mara nyingi watoto ni miongoni mwa watu ambao wanahitaji uangalizi wa muda mrefu na uangalizi wa mara kwa mara kwa hivyo napenda kucheza na watoto kwa sababu pia najifunza tabia za watoto. Ninapocheza nao najifunza wao huwa wanapenda nini, wao hua wanaudhiwa na nini, nini kina waudhi haswa, na wao pia hua wanapenda namna gani wafanyiwe, kwa hivyo napenda kucheza na watoto kwa sababu napenda kutoa nafasi ya watoto kuweza kunizoea mimi na kuweza kuniambia mambo ambayo yanawasibu mara nyingi, kwa hivyo ninapenda kucheza na watoto na mara nyingi ninacheza na watoto. Mara nyingi ninakuwa ninacheza na watoto michezo tofauti tofauti ya kujenga ufanisi wa akili na utimamu wa akili za watoto pamoja na kuwaendeleza kimasomo. Kwa hivyo ninapocheza na watoto pia ninawapa udhibiti wa muda wa kucheza ili waweze kutazama pia na masomo yao. Kwa hivyo mtoto anapokuwa amesoma, anatambua kwamba nikisoma, nitapata nafasi ya kucheza. Kwa hivyo anasoma, anaelewa, na anapata kwa hivyo nafasi ya kucheza, ninacheza naye, tunacheza michezo tofauti tofauti ya watoto, na yeye anafurahia, na mimi ninafurahi. Kwa hivyo ninaburudika, ninapocheza na watoto.

Ninapenda kwasiliana na watu kwa njia ya ya simu, lakini pia ninapenda haswa kwasiliana na watu kwa njia ya mazungumzo ya ana kwa ana, au tunasema uso kwa uso. Ninapenda kuwasiliana na watu katika mfumo huo kwa sababu unaniwezesha mimi kuweza kufikisha ujumbe wangu kwa kujiamini na kuamini ya kwamba yule nilie mtarajia kupokea ujumbe ameupokea. Kwa sababu njia ya mawasiliano ya ana kwa ana ni njia bora zaidi kuahi kutokea. Kwa maana ni njia ambayo inafikisha ujumbe kama ambavyo unatakia kufika. Tofauti na njia kutumia ujumbe fupi. Au mawasiliano ya kimtandao. Au njia ya kumtumia mtu watatu kufikisha ujumbe kwa mtu unayemkusudia kwa maana hizo njia mbili nilizo zitaja zana zina madhara yake. Kutumia njia ya mtu wa tatu kufikisha ujumbe kwa mlengwa. Ni njia ambayo sio ya kuweza kuitegimea sana kwa sababu mtu wa tatu anaweza akafikisha ujumbe tofauti na ulivyo utoa. Lakini pia njia ya kutumia mawasiliano ya kimtandao. Inaweza kuathiriwa na na mawimbi ya kimtandao na uwepo. Na uwepo wa na uwepo mbaya wa mawimbi ya kimtandao. Kwa hivyo njia ya ana kwa ana, ninjia nzuri, ninjia ambayo ninaifurahia, ninjia ambayo ninaipenda na ninjia ambayo ina inaweka karibu watu wawili au watatu wanaowasiliana. Kwa hivyo ni njia nzuri, na ni njia ambayo ninaipenda sana, ni njia ambayo ninaifurahia sana. Siyo njia ambayo ni ni ninaibeza hapana njia ambayo ninaifurahia. Kwa hivyo hiyo ndiyo namna ninapenda kuwasiliana na watu. Njia ya ana kwa ana, njia ya kuonana na mtu ninayetaka kuwasiliana naye moja kwa moja.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ya ulinzi wa watoto. Kuhakikisha usalama wa watoto ni jambo bora zaidi kwangu kuliko mambo mengine yeyote. Kwa maana kulinda watoto ni mimi kutoa sadaka na kufanya ibada. Ni kitendo changu mimi na kihesabu kama sadaka na ibada. Kwa maana ninapo wasaidia watoto ambao hawawezi kujisaidia. Watoto ambao hawezi kuongea. Mimi inakua ni kazi bora zaidi na ninaithamini zaidi kwa maana ninakuwa sauti kwa wale ambao hawana sauti na nina kuwa macho kwa wale ambao hawana macho Ninakua viungo kwa wale ambao hawana viungo kusaidia watoto na walemavu ni kazi ambayo ninaithamini zaidi kuliko kazi nyingine zozote na ni kazi ambayo ninaiheshimu zaidi kuhudumia watoto wasiojiweza pamoja na walemavu ni kazi nzuri ambayo ninaipenda na ninaithamini zaidi.

Kumbukumbu nilionayo ya kutisha ni pale ambapo niligundua au kupata taarifa kwamba kuna mtoto amefanyiwa kitendo cha unyanyasaji wa kijinsia na baba yake mzazi nadhani ni kitendo ambacho kiliniumiza sana na kitendo ambacho kiliniogopesha sana kwa maana baba wa mtoto kumfanyia mtoto wake unyanyasaji wa kijinsia Unyanyasaji wa kingono ni jambo ambalo liliniogopesha na kuniumiza sana.

Nimewahi kusafiri kwenda ziwa Victoria, kwenda mwanza. Nimeenda mwanza, nilisafiri kwenda huko na nilifanikiwa kuona ziwa Victoria, ziwa kubwa zaidi Afrika mashariki. Nililiona ziwa Victoria, niliogelea ziwa Victoria, nilifurahia sana muonekano wa ziwa lile Victoria. Lakini pia nilifurahia aina za samaki ambao wanapatikana katika lile ziwa Kwa hivyo ni sehemu nzuri sana ambayo niliwai kusafiri na nimefurahia.

Hapana, sipendi kusoma maoni mtandaoni kwa sababu maoni mengi ya mtandaoni ni ya upotoshaji. Watu huwa wanaandika maoni yao vile wanavyo jifikiria na kujihisi wao. Hawatoi maoni kulingana na hali halisi ilivyo. Mtu anapo uliza swali au wanapotoa mada mtandaoni. Watu hua wanachangia maoni yao kwa vile wanavyo jihisi wao. Ingawaje ndivyo inavyo paswa lakini wengi hawatoi uhalisia wanatoa hisia zao na mie mko yao kwa hivyo Sipendi kusoma maoni mtandaoni na penda kusoma vitabu pamoja na matoleo mbali mbali, majarida mbali mbali ili niweze kuelewa jambo kwa undani wake zaidi.

Mimi ninapoamuka kila siku asubuhi Kwanza ninasali kwa ajili ya kumshukuru mwenyezi mungu kwamba amenilinda usiku mpaka kumekucha Lakini pili ninapokuwa nimeamuka Ninatoka kitandani, ninakwenda bafuni Ninasugua meno yangu, ninasafisha kinywa changu Ninaoga, ninasafisha mwili wangu kwa kuoga Baada ya hapo mara nyingi huwa sipati kiamshakinywa Nikiwa nyumbani asubuhi baada ya kuamuka Kiamshakinwa ninapata nikiwa kazini kwangu Maranyingi huwa ninapata nikiwa kazini kwangu Lakini mimi mara nyingi sana huwa ninaamuka mida ya saa kumi na mbili na nusu au saa moja au saa kumi na mbili na dakika ishirini na saba au na dakika saba. Hayo ni masaa ambayo ninapenda sana kuamuka na huwa ninaamuka. Na baada ya kuamuka mambo ambayo ninayafanya hua ninajiandaa, ninavaa nguo zangu za kuelekea kazini, lakini baada ya hapo ninasali, kisha ninaondoka kuelekea kazini baada ya kumkabithi mungu, siku yangu nzima ya kazini, pamoja na siku yote hiyo. Na kuhusu asubuhi yangu, asubuhi yangu mara nyingi huwa ni nzuri ni asubuhi ya kumpendeza mungu Hivyo ndivyo ninavyo hisi kuhusu asubuhi yangu Ninaifurahia kwa sababu ni asubuhi iliojawa na upendo wa mungu Iliojawa na furaha ya roho mtakatifu na upendo mzuri kutoka mbinguni.

Zawadi nzuri niliyowai kupokea ni upendo wa wazazi wangu. Hiyo ni zawadi nzuri kabisa mimi kuwahi kupokea. Ni zawadi ambayo imenifanya kutambua dhamani niliyo nayo, dhamani ambayo mungu ameweka ndani yangu ni upendo wa wazazi wangu kuangu. Hiyo ni zawadi nzuri zaidi kuwahi kuipokea katika maisha yangu. Tofauti na hapo zawadi nyingine ni zawadi ya upendo wa wadogo zangu kwangu Izo ndizo zawadi ambazo ni nzuri kuliko zawadi zote ambazo nimewai kuzipokea na zawadi ya upendo wa shangazi yangu ni zawadi nzuri sana ambazo nimewai kuzipokea kwenye maisha yangu.

Hii ni mada nzuri sana kwa kweli. Kwanza timu ninayoipenda inaitwa Real Madrid. Ni timu ya mpira wa miguu ninayoipenda ambayo makazi yake yapo uhispania ulaya, bara la ulaya. Ni timu ambayo ninaipenda sana ni Real Madrid. Na pia timu hii nimeanza kuipenda kipindi nikiwa mtoto mdogo Nimeipenda nikiwa mtoto mdogo sana na ni timu nimeipenda muda mrefu kwa maana hiyo. Na mchezo ninaokumbuka wa kushangaza wa timu yangu hii ni mchezo uliofanyika kati ya Real Madrid na Manchester City katika michuano ya ya mabingwa wa bara la ulaya UEFA Champions League.Mchezo ule Real Madrid walikuwa wanaongozwa kwa mabao matano kwa matatu Lakini kwa maajabu na miujiza ya mbingu Real Madrid walikuja kushinda ile mechi Mchezo ule walikuja kushinda na waliweza kusonga hatua inayofuata ni mchezo ambao ulikuwa ni wa kusisimua na mchezo wa kushangaza sana Ukidhibitisha kauli inayosema ndani ya Real Madrid Real Madrid ni timu ambayo ina maajabu na miujiza mingi sana kutoka kwa mungu na ningependa kueleza ni mchezaji gani ambaye ninampenda katika timu ya Real Madrid. Mimi ni nampenda Federico Valvede huyo ni mchezaji ambaye ana utulivu wa akili, ana utimamu wa akili, mchezaji ambaye amekomaa kiaakili Kwa hivyo ni mchezaji ambaye ninampenda kwa sababu pia ni kiongozi mzuri katika timu hiyo. Akifuatiwa na Danny Carvahal huyu naye ni kapteni au kiongozi mzuri sana katika timu ile na timu yangu inaposhinda huwa ninafurahi sana huwa ninajisikia furaha sana.Furaha hisio kifani. Ninapenda sana timu yangu inaposhinda.

Ninatumia lisali moja mpaka masaa matatu mtandaoni kwa siku Kwa fmumo kwa sababu ninatumia mara nyingi shughuli zangu ninazifanyia mtandaoni ninazikamilisha mtandaoni Kwa hivyo ninjia ambayo ninaipenda na njia ambayo ninaitumia kwa muda mrefu sana Kwa hivyo mtandaoni ni natumia sana lisali moja mpaka masaa matatu kwa siku.

Wakati wa furaha, ninajifurahisha kwa kula. Ninapenda sana kula. Kwa hivyo, ninapokuwa na furaha. Huwa, ninapika chakula kizuri, chakula kitamu. Ninashiriki na watoto, pamoja na ndugu zangu. Tunafurahi, tunakula pamoja. Kwa hivyo, ndio namna ambayo, ninapenda kujifurahisha wakati nikiwa na furaha. Kupika chakula, kitamu, na kizuri, na kula. Ya, ninapenda kufanya hivyo, ninapenda kula, ninapenda kula chakula kitamu, nikiwa nina furaha.

Kwa kifupi, njia ninayoitumia kupumzika ni kulala. Sifanyi yoga wala sifanyi meditation ni nalala, nikilala. Akili yangu inapata nafasi ya kujirekebisha na kurudi katika ufanisi wake wa mwanzo na hata zaidi. Kwa hivyo, na baada ya kupumzika, ninajisikia vizuri mwili umetulia. Kwa hivyo ni njia ninayopenda kuitumia Ninatumia njia ya kulala Sio yoga wala meditation.

Mchezaji wa michezo ninayempenda ni Cristiano Ronaldo nampenda huyo mchezaji kwa sababu ni mchezaji ambaye anatengeneza, muiliwaki, anajitunza, anajiheshimu, anatoa mafunzo kwa jamii ni mchezaji ambaye hadanganyi, hadi sio mnafiki, sio muongo, ni mchezaji mzuri, mchezaji ambaye anapenda uhalisia na mchezaji ambaye anajituma ambaye ananishawishi na mimi kufanya vizuri kama yeye anavofanya katika tasnia yake ya michezo na mimi nifanye vizuri katika tasnia yangu ya kazi.

Kuhusu rafiki yangu wa karibu ni rafiki mzuri tulikutana tukiwa tunasoma shuleni ni rafiki ambaye tumefanya mambo mengi mazuri tumepanda bustani shuleni kwa pamoja na mara nyingi huwa tunapenda kutembelea maeneo tofauti tofauti ya kiutalii Lakini pia ni rafiki ambaye ni muwazi na mkweli ni rafiki mwenye upendo Kwa hivyo ni rafiki ambaye ninampenda kuhusu yeye ninaweza kusema ni rafiki mzuri aliyetoka kwa mungu.

Nimefanikiwa kukutana na marafiki wapya, nimefanikiwa kujifunza mambo mengi mapya nisiowahi kuya fahamu, nimejua ni namna gani biashara za taasisi zinafanyika, nimejua namna ya kuendesha taasisi katika upande wa utawala, namna ya kusambaza bidhaa pamoja na mambo mengine kama hayo.